Mazingira ya kikazi yenye napenda ni mazingira ambayo yananikubalia kukua kikazi. Mazingira ambayo yanani kubali kufanya kazi na amani. Mazingira ambayo yanani kubali kukua kikazi. Penye kiongozi mwema, anayeongoza wafanyakazi ifaavyo. Penye kazi inalipa kulingana na masaa yako unayokaa kazini. Mazingira mema ya kikazi hukubalia mtu kukua kwa njia mingi sana. Kwa mfano, kukua kimasomo, kujiendeleza kikazi, kujiendeleza kimaisha. Hayo ndiyo mazingira ambayo mimi napendelea kukaa kama mfanyakazi. Mazingira ambayo ukifanya kazi inakubalika na inaonekana kwa kweli umefanya kazi nzuri na ukikosea unakosolewa vilivyo naelekezwa kwa njia nzuri njia ambayo unaweza kujirekebisha na kufanya vizuri hata zaindi unapoifanya kazi nyingine. Mazingira mbaya ya kikazi si mazuri haswa kwa afya ya mtu hata kimawazo inaeza sababisha mtu kutoweza kufanya kazi ina vizuri ama kukua na matokeo mbaya. Watu wengi huacha kazi kwa sababu ya mazingira mbaya, mazingira yenye haipei mtu amani ama mazingira yenye aukosorewi ifaavyo na viongozi hawaongozi wengine kwa njia inayofaa ili kuwezesha mtu kufanya kazi vizuri. Kwa mazingira ya kazi kunaeza kuwa na vitu ambavyo vinaongezea mtu kueza kufanya kazi. Kwa mfano vitu kama kuwa na rikizo unapokuwa hausikii vizuri ama uko na shida ya kiafya. Ama wakati familia inakuhitaji huwa unapewa muda wa kukuwa na familia yako. Ama kukuwa na maakuli kwa kazi naweza kukula kazini na vitu zingine mingi zenye zinafanyika kwa kazi zinakubalia mtu kufanya kazi vizuri ili kukuwa na matokeo mazuri.

Napenda asali, asali ni tamu sana. Asali utengenezwa na nyuki. Nyuki hutengeneza asali kutoka kwa maua. Kwa hivyo kama kuna maua mengi, nyuki wataweza kutengeneza asali nyingi. Wakati mwingine mtu anaweza kutumia asali badala ya kutumia sukari. Asali hutumika kufanya vitu zikuwe tamu. Kwa ukweli asali ni tamu sana. Lakini sii kila mtu anaweza kukula asali. Inaumiza watu wengine. Kwa mfano kuna mtu akikula asali, anaumwa na tumbo, ama mwingine akikula anakohoa sana. Watu wengine wanapenda asali sana na inawasaidia kwa sababu asali haijatengenezwa na vitu za duniani. Ni ngumu sana kudhuru mtu kiafya kama sukari inayotengenezwa kwa viwanda. Asali hutumika kwa njia nyingi kwa mfano kuweka kwa chai ili ikuwe na ladha tamu, kutengeneza mikate ya maji na kutengeneza vyakula vingine tofauti tofauti. Watu huweka mizinga ya nyuki ilikuwe za kukusanya asali. Kuna watu wanafanya kama biashara kuweka na kuuza asali. Asali ni nzuri kwa mwili na afya ya binadamu kiujumla.

Naam, napenda kusikiliza rendio. Rendio ni nzuri kwa sababu inatangaza matukio ambayo yanatendeka nchini kwetu na ulimwenguni mzima. Rendio ni chombo cha habari ambacho pia hutumika kupasa watu vinavyoendelea ulimwenguni. Ni chombo cha burundani kinacho tumika kufraisha watu. Kwa nyimbo katha wa katha kwa mfano kwa nyimbo za kimapenzi za kumsifu Mungu bongo na nyimbo zinginezo ambazo uimbwa rendioni. Pia rendio utumika kufunza watu na kuwajulisha jinsi ya kuishi na kukuwa na maisha mema na maisha yenye afadhali. Rendio ni nzuri kwa sababu inaweza kununuliwa kulingana na kiwango cha pesa ambacho mtu akonacho. Rendio pia utumika kuelimisha watu na kujulisha watu kuhusu matukio ambayo yanatendeka nchini na duniani mzima. Rendio pia utumika kuonya watu ikiwa kuna njambo ambalo liko karibu kutendeka lenye ritakalo wathuru watu kwa mfano kama kutakuwa na ali ya anga mbaya. Rendio utumika kutangazia watu na watu wanaweza kujikinga na kufanya ifaavyo ili kuzuia kuathiriwa. Rendio ni mzuri kwa sababu inaburundisha, inachekesha watu, inatumika kuweza kukuwa na mawasiliano kwa watu walio mbali na kwa vitu vinginevyo. Rendio pia hutumika kutangaza nafasi za kazi na hivyo kuezesha wanao tafuta kazi kupata ajira ili waweze kujikimu kimaitaji. Rendio ni moja wapo ya vyombo vya abari zinginezo zikiwa televisheni na zinginezo. Ukilinganisha rendio na televisheni, rendio inaweza kununulika kwa sababu na ikona peza ilio ya chini.